Mimi huwa sitazami video kila siku, lakini ikiwa natazama niko mahali ambapo video zina maana si kelele tu. Kwa kawaida huwa ninatembelea tovuti za tasisi za elimu kama kan akademi au vifungo vya youtube vinavyotolewa na watalamu wa sayansi, historia au kilimo. Si kwa sababu ninahitaji kujifunza kila kitu, bali kwa sababu video hiyo inazungumzia kwa utulivu bila kuvutia makini kwa nguvu. Pia mara nyingine nikisikiliza hotuba fupi za watu kama Wangare Madhai ama Nelson Mandela hata kama zimepitwa miaka. Kwa sababu maneno hayo hayana muda yanapita kama upepo wenye amani. Lakini huwa siogopi kuwacha video ikiwa inanipatia wasiwasi. Ikiharisha muda wangu au ikiwa inajaribu kunipa hisia ya kuwa nyuma. Kwa sababu maisha yangu hayapatikani kwenye skrini bali inje. Ni muhimu pia zaidi sitazami video bila lengo. Kama sina swali au hamu ya kujifunza kitu basi sina haja ya kufungua yoyote. Kwa sababu kimya kinaweza kufundisha zaidi kuliko sauti ya watu wengine. Kwa ufupi video yangu haipiti kwa idadi bali kwa maana utulivu na uwezo wa kunipa nafasi ya kufikiri. Sikujaza akili yangu kwa haraka.

Chakula cha asili niliopenda zaidi ni ugali na sukumawiki iliyopikwa na mafuta ya nazi. Si kwa sababu ni kitamu sana, bali kwa sababu lina radha ya nyumbani, ya shamba na ya uzalendo wa mama. Kila mara ninapokula ilo chakula, ninajisikia kuwa nimerudi utotoni. Wakati ugali ulikuwa umepikwa kwa moto wa kuni, na sukuma ilikuwa imechaguliwa asubuhi na mapema. Kabla hata ya kuchomoza, jua kuchomoza. Hakuna haraka, hakuna fast food, basi ni chakula kilicho tengenezwa kwa mikono yetu yenye imani. Pia, ninapenda githeri. Githeri ni maharagwe na mahindi yaliyopikwa pamoja. Si kwa sababu ni la kifahari, bali kwa sababu ni chakula cha pamoja. Unapata kuwa inatumika shuleni, na vijana na mzee, cha maskini na tajiri So tunapata kuwa kila mtu anaweza kula githeri, na hakuna mtu anayehisi amekosea kitu. Na bila shaka, viazi vilivyochuzo wa moto usiku chini ya mwezi. Hayo ni dawa ya moyo ambayo hakuna pesa inayoweza kununua. Kwa kweli, chakula changu chakupendelea si kile kinachowavutia ulaya, bali kile kinachonikumbusha kuwa chakula ni upole, siyo bidhaa.

Sijapenda chakula cha haraka, si kwa sababu ni mbaya, bali kwa sababu hakina roho ya kujengwa pamoja. Chakula cha haraka kinatoka kwenye sanduku, kikibaki kwa mafuta mingi na latha zilizo tengenezwa. Hakuna mtu aliyechagua kuwa makini, hakuna mikono ilio kipika kwa subira, wala hakuna sauti imekunjwa. Kwa sababu, kabla ya kuleta mezani, mara nyingine tunapata kuwa nikifika barabarani na nimechoka. Nitachakula chaharaka lakini sisi uwa sitafurahia. Kwa sababu unajua kuwa chakula situ kwa tumbo bali kwa moyo. Na hilo hakina moyo. Ninapenda chakula ambacho kilicho chaguliwa asubui mapema. Kilicho pikwa pole pole na kucholewa kwa tabasamu hata ikiwa ni viazi vya moto tuu. Lakini ya mechuzwa kwenye moto wakuni na mtu anaye nijali. Hilo ni chakula bora kuliko yote yanayo tengenezwa kwa mashine. Pia, chakula cha haraka kina nikumbusha kuwa maisha ya mekuwa ya haraka zaidi kuliko thamani. Lakini ninajitahidi sana kujikwaa kila siku hata kama ni dakika tano tuu, nitafanya chai mwenyewe. Kwa sababu kila kitendo kidogo kinaweza kuwa dhidi ya ulimwengu unasonga kwa haraka. Kwa ufupi, uwa sifanyi chakula cha haraka kuwa adui. Lakini uwa siwa siwaheshimu kama rafiki ya wakweli.

Nikipata muda wa kustarehe, mimi huwa sifanyi vitu vya kipekee. Bali ninajitolea kwa mambo ya kimya ambayo yananipa amani na akili. Kwanza, ninatembea bila lengo, bila simu, bila saa. Basi tu ni mimi na barabara ya mitaa ama njia ya misitu. Nikisikiliza sauti za subuhi watoto wanakimbia shuleni, mbuzi wanapiga kelele, ama upepo pia unapita kati ya majani. Hilo linanipa nafasi ya kupumzika bila kufikiri kuhusu lazima. Pia, nikika chini ya mti na kusoma kitabu cha karatasi. Si kwa haraka, bali kila sentensi kwa wakati wake. Mara nyigine pia huwa sisomei. Basi tu ni kukaa kimya, niki mungalia mawingu. Hakuna haja kujaza akili, basi tu kuiacha ipumzike. Mara nyigine pia ninapata huwa ninapika chai mwenyewe. Nikifanya kila kitu pole pole, kama kuichemsha maji. Kueka majani Kusubiri. Kazi rahisi hii inanipa hisia ya kufanya kitu kwa mkono wangu. Bila kushindwa bila kushindana na usiku pia tunapata kuwa nikisikiliza mziki wa taarabu au sauti ya mvua bila maneno bila habari basi tu sauti ambazo zinanipatia nafasi ya kulia, kucheka. Ama kusahau kila kitu kwa dakika moja. Kwa ufupi. Kustaree kwangu si kuhusu kulala zaidi bali kuwa tayari kuishi tena kwa moyo uliojaa amani.

Sijapendelea mfumo wa simu kwa sababu ya rangi yake, matini yake, au jinsi inavyoonekana. Ninachukua kile ambacho hakiniruhusu kuwa mwenyewe bila kuniweka kwenye kifungo cha data na kilele. Kwa kweli, ninatumia android. Si kwa sababu ni bora zaidi, bali kwa sababu unaniwezesha kuchagua, ni nani anayepata taarifa yangu. Ni wakati gani nitapokea arifa. Na je, ninaweza kufanya kazi bila kuwa na shughuli za ziada. Pia, Android unanipa uhuru wa kubadilisha mambo kidogo. Kutengeneza orodha yangu. Kuficha programu ambazo huwa sihitaji au kuzima yote ikiwa zinahitaji kimya. Si kuhusu kuweza, bali kuhusu kuwa na nafasi ya kujitetea. Lakini si mfumo tu unaoamua ni jinsi ninavyoitumia. Kwa mfano, nikipata situmii simu yangu kama sahani ya habari, kumbukumbu na burudani kwa wakati mmoja basi. Nimeweka mipangilio ambayo inanisaidia kuiwacha simu, si kuitumia zaidi. Mara nyingine pia ningependa kuwa na simu ya kale. Kupata kuwa hii ni ile ambayo inaita na SMS tu. Lakini kwa sababu ya kazi, ninafanya kazi na hii. Lakini sijaruhusu iwe mwenyewe ni zana si rafiki. Kwa ufupi mimi siogopi teknolojia. Lakini nina mtegemea mfumo ambao unanipa uhuru wa kuchagua. Hata kuchagua kuwa bila simu.

Ninapenda kutembea mahali ambapo barabara haipiti kwa haraka, bali inapita pole pole kama pumzi. Kwa kawaida, mimi huwa ninatembea kwenye barabara za mitaa hasa asubuhi mapema. Hapa, watu hawahitaji, hawatajitoa na gari, wala hawana wasiwasi wa kufika mahali. Basi tu mama anayetia mbuzi maji, mzee anayechonga kiti chake, au watoto wanapo kimbia bila lengo. Kila moja ana maisha yake na mimi ninaweza kuwa sehemu yake kwa kimya. Pia mimi ninapenda kutembea kando ya mto au kwenye njia ya misitu. Mahali pale hakuna sauti za teknolojia, basi tu upepo, maji yanayotiririka na sauti ya ndege. Hapa mimi huwa sifikirii kuhusu kazi wala matatizo. Moyo wangu unapumzika kwa sababu amejua kuwa hakuna mtu anayenitazama wala hakuna saa ya kufika. Mara nyingine pia nikitembea mjini lakini si kwa shughuli mimi huwa ninasema. Ninatembea hadi pale mti na kila mara ninajifunza kitu. Kama vile rangi ya jua kwenye ukuta tabasamu la mtu anayenikuta ama pia sauti ya duka lililo funguliwa. Kwa ufupi, mimi sijafanya kutembea kuwa mazoezi bali ninaweza kuwa sehemu ya ulimwengu bila kusema neno. Kwa hio, ninapenda kutembea mahali ambapo hatua zangu hazina lengo bali zina amani.

Ninapendelea kusoma gazeti la karatasi. Si kwa sababu ninauogopa mtandao bali kwa sababu karatasi inanipa nafasi ya kusoma kwa moyo na si kwa haraka. Kila asubuhi nikipata gazeti. Mimi huwa ninasoma pole pole bila arifa za zaidi ya habari hii bila video zinazojitokeza wala bila kelele za matangazo basi tu maneno, picha moja na sauti ya karatasi zikipiga kurasa. Hilo linanipa muda wa kufikiri, je, hii ni ukweli. Je, hili ni muhimu. Je, inanipa thamani. Habari mtandaoni mara nyingine zinawezakuwa za haraka, lakini zinajenga wasiwasi badala ya kuelewa. Nikiona habari kwenye simu. Mara nyingine ninajikuta nikibofya kila kitu kwa haraka, nikisahau kuuliza. Je, hii inanipa amani ama linanipa wasiwasi. Pia gazeti la karatasi halikunihitaji kujisajili kutoa namba yangu au kuniambia unasema kweli. Unasema ukweli baada ya kusoma inanipa taarifa na pia inaniruhusu niwe mwenyewe. Lakini zaidi ya yote ninapenda kusoma gazeti chini ya mti kisha kulisaga baada ya kusoma. Kama nilivyofanya utotoni. Hilo halifanyi mazingira yoyote mbaya wala hakina cash ambayo inanikumbusha kila kitu nilichokasirika. Kwa ufupi, mimi huwa sifikiri kuhusu habari kama bidhaa bali kama mazungumzo ya kimya kati ya mwandishi na mimi na katika kimia hicho, gazeti la karatasi linanipa nafasi ya kusikiliza bila kuniingiza kwenye giza la habari zisizohitajika.

Sijawahi kuwa shabiki mkubwa wa mpira wa besiboli, lakini kuna wakati mmoja nilio kaa kimya, nikisikiliza kwa makini, alipo kuwa waamiaji wa New York wanashinda katika malipuko wa mwisho wa mchezaji wa mwaka wa elfu mbili na moja. Hilo haikuwa kuhusu ushindi tu, ulifanyika baada ya mipango mikubwa ya September 11th, na dunia ilikuwa imejaa huzuni, wasiwasi, na kutokuwa na matumaini. Lakini siku hiyo, kwenye uwanja wa Arizona, watu walikusanyika tena, si kwa nguvu, bali kwa matumaini ya pamoja. Nilisikiliza kwa radio, sauti za watu wote wakitulia, let's go Yankees, kama kauli ya imani. Na wakati timu ya waamiaji ilishinda, hakuna kelele za kujivunia tu, bali kilio cha watu wanao jua kuwa maisha yanaweza kuendelea, hata baada ya giza kubwa. Nilijisikia kama nilikuwa sehemu yao, nilicheka, nikalia, na nikasema, bado tunaweza kuwa pamoja. Leo nikifikiri kuhusu wakati huo, huwa sifikiri kuhusu mchezo, bali kuhusu nguvu ya jamii ilio patwa kupitia mchezo. Kwa sababu besiboli haikuwa ni mpira tu, ilikuwa ni kama badala ya watu wote wanaohitaji amani. Kwa ufupi, siku hio ilinifundisha kuwa mchezo wa klabu unaweza kuwa nuru ya taifa. Hata wakati giza zaidi.

Mimi ninapendelea kuandika, si kwa sababu ninamaneno mengi, bali kwa sababu kuandika kuna nipa nafasi ya kusikiliza moyo wangu. Kusoma ni kama kusikiliza rafiki, unapata mawazo yake, uzoefu wake, naroho yake. Ni jambo la kutukuzwa na nimependeza vitabu kama marafiki wa maisha yote. Lakini kuandika ni kama kumsikiliza mwenyewe kwa mara ya kwanza. Kila mara ninapiga herufi kwenye karatasi au skrini, mimi huwa sifikirii tu kuhusu nini ninacho kisema, bali nini ninacho hisi, nini ninacho sahau, na nini ninacho taka kujifunza. Kuandika hakuwezi kujaribu kuwa mzuri, bali kuwa ukweli. Pia, kuandika kuna nipatia uhuru wa kuchagua. Je, nitamaliza hadithi. Nitaweka kimya kati ya sentensi au nitaweka maneno yote yanayo nikimbiza moyoni. Hakuna mtu anaye nitazama. Basi tu ni mimi na ukurasa. Lakini zaidi ya hayo kuandika kuna nifundisha kusikiliza watu wengine zaidi. Kwa sababu nikijua nguvu ya maneno najua pia uzito wa kimya. Kwa ufupi ningependa kusema kuwa kusoma kuna nipatia ulimwengu. Lakini kuandika kuna nipa nafasi ya kuwa sehemu yake bila kujitahidi kuonekana.

Mimi ninafua nguo maradufu kwa wingi, mara moja kwa majira ya asubuhi na mara nyingine ikiwa ni lazima. Sijafanya hivyo kwa sababu ni sheria, bali kwa sababu nguo zinahitaji pumziko kama mwili wangu. Kama zinapoteza harufu ya safi, zinajiskia vibaya, lakini kama zinapoteza uwezo kupumzika, zinazoea kutu kwa mzigo. Kwa kawaida, nifue nguo za kila siku kwa wiki, kama nguo za shule, kazi, au kutembea, lakini nguo za nyumbani zinaweza kusubiri, hasa ikiwa zimevaa kimya tu, bila joto wala mvua. Pia sijafanya nguo zote za kwa wiki kwa wakati moja, mimi huwa ninafanya kwa sehemu, leo nguo za kujifunza, kesho nguo za kulala. Kwa sababu usafisho la nguo si kuhusu usafu tu bali kuheshimu vitu vinavyotumia. Mara nyingine pia nikiona nguo imevara roho ya nje. Kama inaladha ya mvua, upepo au hata jua naisubiri kuifua. Kwa sababu hayo ni alama ya maisha, si uchafu. Lakini zaidi ya idadi, ninajali jinsi ninavyofua. Kama vile je, ninafanya kwa makini. Je, ninaacha nguo kupumzika baada ya kufua. Je, ninafanya kwa subira, si kwa haraka. Ni kwa ufupi, sifikiri kuhusu nguo safi. Kama ile ambayo haijui kelele bali kama ile ambayo inajuwa imependwa hata kwa vitendo vya kimya.

Rangi niliopenda zaidi ni bulu ya anga ya asubui. Sio ile ya jua kali wala ile giza la usiku. Bali ile ambayo inanipa baada ya alfajiri wakati dunia imeamka lakini bado haijajaa kelele. Hii rangi inanikumbusha utulivu wa kujifunza kwamba maisha yanaweza kuwa mapia kila siku. Inanikumbusha wakati nilipokuwa mtoto nikisimama nje kabla ya watu wote wake. Nikimuangalia mbinguni nikisema leo nitajaribu tena. Ninakofia moja ene rangi hii. Imepoteza nguvu kidogo kwa sababu ya jua. Lakini bado inanipa amani. Zina ninaiva siku ya kimia. Siku ambazo sina haja ya kuzungumza. Basi tu kusimama anakuwa. Mara nyingine pia nimeona rangi hii kwenye dirisha langu asubui. Au kwenye maji ya mto wakati wa kutembea. Pia inapitana kwenye kijiko cha chai yangu kwa sababu nikipiga chai mvuwa ya asubui mara nyingine huingia ndani na kutoa nuru ya bulu kwenye kijiko. Nikiona hii rangi ninajisikia kuwa sijui kitu lakini bado ninaweza kufanya kitu. Inanipa subira, imani, nafasi ya kuanza tena bila kujihisi vibaya kuhusu ujana. Kwa ufupi, bulu ya asubui haiyonekani tu kwenye mbingu bali inapita mweoni kama sauti ya kimia inayosema ukosawa endelea.

Wakati wa furaha mimi huwa sifanyi mambo makubwa, bali ninajitolea kwa vitendo vya kimya vina vyonipa moyo amani ya kufurahia. Kwanza, nikisikiliza muziki wa taarabu au nyimbo za kale, hizo zenye maneno ya mapenzi, matumaini na utoto. Sijaruhusu sauti kuwa kelele, basi tu inipatie moyoni kama upepo yenye ladha. Pia, nikifurahi ninapenda kusafirisha furaha, nipe chai mtu anayepita, nimsalimie mzee barabarani, au nikicheze na wototo wadogo. Kwa sababu furaha alipotei ikiisha kwangu, bali inazidi ikienea. Mara nyingine, nifanya kitu ambacho sitafanya kila siku, kama kuchora mchoro mfupi, kusoma hadithi ya kuvutia, au kutembea mahali ambapo sina lengo. Hilo linanipa hisia ya uhuru kama nimetoka kwenye ngome ya lazima. Na bila shaka nikifurahi nashukuru kimya. Kwa kusema moyoni asante kwa siku hii. Kwa sababu nilifanya kitu kubwa. Bali kwa sababu nilipata nafasi ya kujisikia hai. Kwa ufupi ningependa kusema kuwa furaha yangu haionekani kwa kelele. Bali inajitokeza kwa tabasamu la ndani. Kwa upumzi ya kimya na kwa uwezo wa kumsaidia mtu mwigine bila kusema neno.

Ndiyo, ninatoa mchango lakini si kwasababu ninataka kuonekana mwenye upole wala kwa ajili ya picha. Ni kwa sababu ninaamini kuwa pesa zangu zinapaswa kuwa sehemu ya mzunguko wa matumaini. Kila mwezi, mimi huwa ninafanya michango miwili. Moja ni kwa shule ya ndoto ya mitaa. Hata ikiwa ni kiasi kidogo cha vitabu, chaki ama kisanduku cha rangi. Si sababu wanahitaji pesa, bali kwasababu wanahitaji kujua kuwa kuna mtu anayewajali, hata hawajamjua. Kwa familia karibu, hasa wazee wanaouhudumia watu wengine, hawa hawasemi tunahitaji, lakini macho yao yanapiga kelele kwa subira. Pia mara nyingine ninatoa mchango ya kimya, chakula kwa wamama anayeuza sokoni, au kusaidia kufunika gharama ya dawa kwa rafiki aliye kosa kazi. Hayo hayatumii benki, basi tu ni mikono, moyo na imani. Lakini zaidi ya pesa, ninatoa muda wangu. Kusikiliza, kumsaidia mzee kuchukua mzigo ama kumfundisha mtoto kusoma kwasababu michango bora haipiti kwa idadi. Mbali kwa maana ya kibinadamu. Kwa ufupi, mimi huwa sifikiri kuhusu kutoa kama kupoteza. Mbali kushiriki kwenye jamii ambayo tunaimariki tunaimarika pamoja, na pia hata kwa kitu kidogo.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu zaidi si mwalimu wa shule wala si mwanafunzi wa chuo bali mama yangu. Hakuna siku maalum hakuna darasa la kufundishwa bali ilikuwa kwa vitendo. Alinisaidia kuelewa kuwa kuwa dhaifu si uzoefu bali ni njia ya kuwa binadamu. Nikimsikiliza akilia kimya baada ya siku ya ngumu lakini akija kwenye meza anatabasamu. Nilijua kuwa amesamehe, amepumzika na ame endelea. Alinisaidia kuelewa kuwa kazi nzuri haipiti kwa sauti bali kwa utulivu. Alipika chakula cha kila siku bila kujibunia. Akasafisha nyumba bila kudai heshima akimwaga maji kwa bustani bila kusema nimechoka. Lakini kila kitu kilikuwa limefanywa kwa upole. Na jambo muhimu zaidi alisema ndiyo na hapana kwa uhakika. Hakuna maneno ya zaidi ziada. Hakuna kujaribu kuonekana mwenye sababu ukweli wake ulikuwa imara kama mti. Na nilijifunza kuwa uaminifu ni wa kimya. Na unaweza kuwa nuru katika giza. Leo nikifanya maamuzi mimi ninauliza je hii ni sawa. Bal jje, hii inanipa amani kama ile mama aliye nipa. Kwa ufupi, mama yangu haku nifundisha kusoma au kuhesabu bali alinifundisha kuwa maisha yanaweza kuwa rahisi ikiwa unajitolea kwa moyo wake kamili.

Tunda langu la kupendezwa ni maembe ya asali. Si kwa sababu ni tamu zaidi. Bali kwa sababu lina ladha la jua mvua na shamba la utotoni. Kila mara ninakula maembe. Ninajisikia kuwa nimerudi nyumbani. Wakati nilichokula yale yanayopasuka kwenye mti bila kujua kuhusu vitamini au kalori basi tu ni ladha safi. Maji ya asubuhi bado yamebaki juu ya ngozi yake. Na mkono wangu una harufu ya majani. Ninapenda kuyachagua mwenyewe, kuyagusa, kuyalenga kwa rangi, kuyasikiliza kama vinapiga sauti ya tik ikiwa nitamu. Na nikipata lile ambalo limeiva vizuri, mimi huwa siogopi kulikusanya kwa familia, hata kama ni moja tu. Pia, maembe hayana maskani, huvutia mbu, ndege na watoto wote. Lakini hilo ni sawa. Kwa sababu tunda bora halipaswi kuwa la siri linapaswa kugawanywa. Na usiku nikiona maembe yamejaa mwezi najisikia kuwa asili inanipatia zawadi. Bila kuniuliza kama nimefanya kazi vizuri. Kwa ufupi maembe si tunda kwangu tu. Bali ni tabasamu la asili lililotengenezwa kwa pole. Kwa jua na kwa subira.

Mimi ninapenda mbwa. Si kwa sababu ni mwenye nguvu au mzuri, bali kwa sababu ana moyo ambao haujaficha hisia. Mbwa hajui kusema maneno mengi, lakini anajua kusema niko hapa kwa vitendo vyake tu. Anakwenda haja akikosa chakula, lakini akirudi nyumbani kwa tabasamu la mkono wake. Anakulia wakati anaogopa, anacheza wakati anamka, na anakaa kimya wakati unaitaji kimya. Mara moja nilipoteza njia katika msitu na mbwa wangu karibu anielekeze nyumbani. Hakumwingilia, haku niuliza umefanya hivi kwanini. Basi tu ni alitema mbele, akirudi moja mara kwa mara kuangalia kama nilifuata. Siku hiyo, nilijifunza kuwa upole haupiti kwa maneno bali kwa vitendo vya kimia. Pia, ninawaadamaji paka kwa utulivu wake, uwezo wake wakupumzika bila wasiwasi, na jinsi anavyo jua kujitetea bila kujivunia. Lakini mbwa, anajua kuwa upendo hauna shati, basi tu kuwa tayari kila siku. Kwa ufupi, mimi huwa sifikiri kuhusu wanyama kama mazuri au mabaya, bali kama marafiki wenye mafundisho ya maisha ambayo wanaweza kutupa bila kusema neno.

Ndiyo, nimewahi fikiria kuanzisha biashara, lakini si kwa sababu ningependa kuwa tajiri au kuonekana mwenye nguvu, ni kwa sababu nilitaka kufanya kitu kilichonipa watu nafasi ya kupumzika moyoni. Nilifikiri kuhusu duka la chai la asubuhi, hali halisi, lisizo na kelele la teknolojia wala matangazo. Mahali ambapo mtu anaweza kujia kwa kijiko chake kusoma gazeti la karatasi au kuzungumza na rafiki bila kuitazama saa. Hakuna pata haraka basi tu mvukio wa chai kime cha subira na tabasamu la mtu anaye kutana na amani. Pia nilifikiri kuhusu shule ndogo ya kufundisha watoto kusoma kwa sauti kwa upole bila wasiwasi wa kupita au kushindwa. Mahali ambapo kila mtoto ali anasikika hata kama ana sauti ya chini. Lakini baada ya kufikiri ni kagundua kuwa sijataka biashara kwa ajili ya faida tu bali kwa ajili ya dhamani ya kibinadamu. Na ikiwa sitaweza kufanya hilo kwa njia ambayo inaheshimu watu na mazingira yao basi sina haja ya kuanza. Kwa ufupi, mimi siogopi kufikiri kuhusu biashara lakini ninataka iwe nzima. Inayo lipa, inayo furahisha na inayo mpa mtu hisia ya kuwa sehemu ya jamii. Situ kwa mhula wa pesa.

Mimi sijapenda kuenda cinema mara nyingi, mbali ninakwenda mara chache tu kwa mwaka na kwa sababu maalum. Hakuna siku ya cinema iliofungwa kwenye kalenda yangu, lakini wakati ninapata hadithi ambayo kina inanikumbusha utoto au ile ambayo inasimulia maisha ya watu wa kawaida kwa uwaminifu, basi ninafanya nafasi. Si kwa sababu ningependa kuona filamu nzuri, bali kwa sababu ninataka kusikiliza sauti ambayo haijulike kwenye kelele za dunia. Pia, nikikwenda sinema, mi hua si nafanya kitu hiyo peke yangu. Si kwa sababu sina rafiki, bali kwa sababu ninaitaji kimya cha kujisikia moyoni baada ya kuona ulimwengu wa filamu. Hakuna kuzungumza mara moja, hakuna kucheka kwa sauti, basi tu mimi na skrini, kama nikisomea kitabu cha nuru. Lakini zaidi ya hayo, ninajali jinsi sinema inayenipa nafasi ya kufikiri. Je, nigefanya tofahuti, je, nimejifunza kitu kuhusu mimi mwenyewe. Kwa ufupi, mimi huwa sijafanya sinema kuwa burudani ya kila wiki bali ninaweza kuwa sehemu ya hadithi ambayo inanipatia subira ya kuishi tena kwa makini.

Mimi ninapenda kuamka na jua, si kwa sababu nina jiona mwenye nguvu, bali kwa sababu asubuhi inanipa nafasi ya kuanza tena bila kujikosesha. Kila siku, nina anza mapema, kati ya saa tano na saa tano na nusu, hakuna simu, hakuna barua pepe, wala wasiwasi wa lazima. Basitu mimi, chai yangu, na kimya cha asubuhi kinacho nipa nafasi ya kufikiri, leo nitawezaje kuwa mwenyewe. Ninajua kuwa kulala mapema pia ni muhimu na kwa kweli ninafanya hivyo. Lakini kuamka mapema kinanipatia kitu ambacho kulala mapema hakunipati. Uwezo wa kuchagua jinsi nitalivyo maisha yangu asubui pia dunia haipiti kama mtu anaye kimbia. Bali kama mtoto anaye cheka bila sababu naweza kusoma, kuandika au kutembea bila kujisikia vibaya. Na ikiwa nimechoka, nina raha ya kusema, nitapumzika baada ya kazi, si kinyume chake. Pia, kuamuka najua linanikumbusha kuwa moyo wangu, unaishi katika mzunguko wa asili, si katika saa za teknolojia. Kwa ufupi, mimi sifikiri kuhusu mapema kama utulivu tu, bali kama nafasi ya kujitolea kwa maisha kabla kelele zote hazijatoa.

Mandhari nzuri ili niliowai kuona si yale ya milima ya mbali wala bahari za pa. Bali mandari ya asubui mapema katika kijiji cha utotoni. Nilisimama juu ya kilima kidogo nikiona jua likichomoza. Chini, watu walikuwa wameanza kazi. Mama wakitayarisha chai, watoto wanakimbia shule na wazee wakitazama mbinguni kujua kuhusu mvua. Hakuna gari, hakuna kelele za simu, basi tu sauti ya ndege, upepo na maisha yanayotanda kwa utulivu. Kila kitu kilikuwa limefungwa kwa nuru ya jua la mapema, majani yalipaka rangi ya dhahabu, barabara ilikuwa imeja umande wa usiku na moshi wa moto ulitokea kwa sauti ya kimya kutoka kwa nyumba zote. Siku hiyo, nilijifunza kuwa mandhari bora haipiti kwa ukubwa, bali kwa uzito wa maisha yanayotokana nalo. Na leo, nikiona mandhari yoyote si uwasiulizi ni je ni nzuri, bali je inanipa amani kama ile ya asubui ile. Kwa ufupi, mandhari yangu ya kumbukumbu si ile ambayo ningependa kuiweka kwenye picha, bali ile ambayo ilinipa nafasi ya kusikiliza ulimwengu bila kusema neno.

Mimi ninapenda sanaa ya kuandika na kusoma hadithi fupi. Si kwa sababu ninajua kuandika vizuri bali kwa sababu maneno yana weza kuwa nyumba ya watu wengi. Kila mara ninasoma hadithi fupi. Kama hizo za ngugi ama hata aido au kuhusu maisha ya watu wa kawaida. Najisikia kuwa nimefungwa mikono na mtu ambaye anasema hii ni maisha yangu. Unaweza kuyasikiliza. Pia, ninapenda sanaa ya kuchora kwa mikono, hata kama mimi sii mchoraji. Kuchora mstari mmoja tu kwenye karatasi, kuna nipa amani. Ni kama kusema bila maneno, hapa ndipo moyo wangu ulipita. Lakini zaidi ya hayo, ninapenda sanaa ya kimataifa ambayo inatokana na mitaani. Ngoma za kienyeji, vituo vya kupika, venye rangi, au vitambaa vilivyo pigwa kwa mkono. Hayo haya somi kwenye vitabu, bali ya nazungumza kwa vitendo. Sanaa kwangu haipiti kwa ukubwa, bali kwa ujumbe wa kimya unaotokana na moyo kuingia moyoni. Kwa ufupi, mimi hua sifikirii kuhusu sanaa kama kitu cha kuvutia tu, bali kama mzunguko wa roho, ambapo mtu moja anamuangalia mwanzake nuru ya maisha yake.

Study muhimu zaidi kwa kazi yangu si kujua vitendo vingi, bali kuweza kusikiliza kwa moyo, si tu kwa masikio. Kazi yangu inaitaji kuandika, kuelewa, na kufikiri. Lakini bila kusikiliza, maneno yangu yanakuwa tupu. Kwa mfano, nikisoma utafiti ama hadithi ya mtu, mimi huwa sifikiri tu kuhusu je, hii inafaa. Bila bali, je, hii inasema nini kwa mtu mwingine. Pia, stadi ya kuandika kwa utulivu ni muhimu, si kuhusu kujenga sentensi nzuri tu, bali kuhusu kuchagua maneno ambayo yanampa mwasiliani nafasi ya kufikiri, kuhisi na kujibu hata kwa kimya. Na bila shaka, uwezo wa kufanya kazi kwa makini bila haraka ni msingi, kwa sababu kazi nzuri haipiti kwa idadi bali kwa dhati ya kila kitendo. Lakini zaidi ya stadi zote, inajali uwezo wakua dhaifu, kuuliza sijaelewa, kuomba msaada, au pia kusema nimeukosea. Kwa sababu kazi bora haifanyiki kujivunia, bali kwa kujitolea kusema kweli. Kwa ufupi, stadi zangu muhimu si ile inayo nipa nguvu, bali ile inayo nipa nafasi ya kuwa binadamu, wakati mwingine anapofanya kazi.

Nikikabili kazi ya dharura, mimi huwa sianzi kwa kuogopa wala kushukana, bali huwa ninaanza kwa kupumzika kwa pumzi moja ya kimya. Kwasababu nimemjua moyo wangu, ikiwa nianze kwa haraka bila kufikiri, nitajenga matatizo zaidi. Kwahiyo, mimi hua ninasema kwa ndani yangu, hii ni dharura, lakini si mwisho. Kisha, nifanye vitu vitatu, ya kwanza nielekeze kwenye kitu muhimu zaidi, sio kile kinachosababisha kelele zaidi, bali kile ambacho kikiendelea kila kitu kingine kitanipiga. Nimuulize mtu moja mtu moja tu mtu ambaye anajua, si yule anayesema mengi. Mawazo mengi yanaweza kuchanganya, msaada mzuri unatoka kwa uangalifu. Ya tatu nikuwa nifanyaje kwa makini hata ikiwa ni haraka kwa sababu haraka isiyo na makini inarudia tena. Na mara nyingine kwa gharama kubwa zaidi. Lakini zaidi ya hatua ninajitahidi kusikiliza kimya cha moyo wangu. Je, ninafanya hii kwa wasiwasi au kwa imani kwasababu kazi ya dharura haipiti kwa nguvu tu. Bali kwa utulivu wa wakati ya nguvu. Kwa ufupi, mimi huwa sifikiri kuhusu udharura kama kosa, bali kama nafasi ya kujifunza kuwa imara bila kujipoteza.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi huwa sifanyi mambo mengi. Bali ninajitolea kwa vitendo vya kimya vilivyonipa moyo na nafasi ya kupumzika. Kwanza, mimi ninatembea nje, hata kama ni dakika tano tu. Sijaruhusu mawazo ya kazi yaniweke na mimi. Na basi tu miguu yangu inapita pole pole, macho yangu yanamwangalia mbingu au majani, na pumzi zangu inapumzika bila wasiwasi. Pia, nikikaa ndani, nisome sentensi moja tu kutoka kitabu cha karatasi, si kwa haraka bali kwa makini. Mara nyingine, mimi huwa sisomei, mimi huwa ninabaki kimya, nikisikiliza sauti za nje. Mtu anayetembea, upepo unapita, au sauti ya chai inayochemshwa. Mara nyingine, mimi huwa ninafanya chai mwenyewe. Kwa sababu kazi rahisi hii inanipa hisia ya kuendesha kitu kidogo bila kushindana na mtu yeyote. Na muhimu zaidi, mimi sijaruhusu mapumziko kuwa sehemu ya kujisumbua kwa simu. Hakuna barua pepe, hakuna habari za haraka, wala hakuna kuchekesha. Kwa sababu mapumziko halipaswi kujaza akili bali kuipumzisha. Kwa ufupi, mapumziko yangu si kuhusu kulala bali kuwa tayari kuishi tena. Kwa moyo uliojaa amani.

Hali ya hewa niliyo penda zaidi ni ile asubuhi baada ya mvua ya usiku. Hewa inayo kuwa baridi kidogo, inayo jaa umande na inayonasa kwa kama pumzi ya mtoto. Kila mara ninahisi hilo hewa, ninajisikia kuwa nimerudi utotoni. Wakati dunia ilikuwa safi, majani ya yalipaka rangi ya kijani kikubwa na sauti pekee ilikuwa ya ndege wanepimia mabawa. Hakuna joto la jua, hakuna vumbi la barabara, basi tu amani ambayo haionekani, lakini inajisikika kwa moyo. Pia, hewa hii inanipa uwezo wa kufikiria kwa wazi. Macho yangu hayana joto, mwili wangu haujachoka, na akili yangu haipiti kama moto, bali kama mto unaotiririka pole pole. Mara nyingine nikitembea katika hewa hii, mimi huwa sifikirii chochote, mimi huwa ninabaki tu, na katika kimya hicho, inajifunza kuwa maisha yanaweza kuwa rahisi ikiwa tunawaruhusu. Kwa ufupi, mimi huwa sifikiri kuhusu hewa nzuri kwa sababu ya joto au baridi, bali kwa sababu inanipa nafasi ya kuwa hai bila kujitahidi kuonekana.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama, si kwa sababu nilitaka burudani tu bali kwa sababu nilitaka kujifunza kuwa sehemu ya maisha ambayo hayana maneno nilifuga nilifuga umbwa mdogo utotoni, tulimuita pendo. Alipokuja nyumbani alikuwa na macho ya wasiwasi mwili wake ulivunja baridi na hakuna sauti aliyoweza kutupa. Lakini kila siku nikampa chakula, maji na nafasi ya kimya. Na pole pole alianza kuniangalia kwa imani hata kabla ya kucheza. Kupitia pendo nilijifunza vitu ambavyo shule haikuweza kunifundisha ya kwanza ni kuwa tayari bila kupokea shukrani ya pili ni kumsaidia mtu bila kumuuliza kwanini ya tatu ni ni kuwa pamoja bila kusema neno alipo fariki miaka miwili baadaye sikulia kwa sababu walikosa lakini kwa sababu aliniachia kipawa cha kuwa dhaifu bila kujihisi vibaya. Leo hata kama sina mnyama najiskia kuwa bado nina mhudumia wale wanahitaji nafasi ya kuishi kwa amani kama vile alivyo nifanyia pendo. Kwa ufupi kufuga mnyama hakuku ni tengenezea mwenzi bali ilinipa moyo ambao unajua kuwasikiliza hata wakati hakuna sauti.

Mimi huwa ninapendelea kuwasiliana uso kwa uso. Si kwa sababu ninamogopa mtandao, bali kwa sababu uso una maneno ambayo simu haiwezi kuyasema. Nikimuona mtu, mimi ninaweza kumsikiliza kwa macho yake, sauti yake, na hata kimya chake. Najua kama anagopa, anaamka, au anahitaji tu muda. Hakuna arifa zinazo jitokeza, hakuna online au offline, basi tu ni wakati wetu pamoja kama mimi lakini ikiwa siwezi kumuona basi barua pepe ndio njia yangu. Si lwa haraka kama ujumbe wa simu. Bali kwa sentensi zenye makini zinazo. Zinazompa nafasi za kufikiri kabla ya kujibu. Barua pepe haipiti kwa kelele. Bali kwa utulivu kwa maneno. Sijapendelea simu au ujumbe wa hapo kwa happ. Kwa mambo ya kina kwa sababu maneno mengi yanapotea kati ya sauti za kelele na haraka za kidigitali. Pia, nikisema kitu muhimu mimi huwa sifanyi hivyo kwa maneno mawili tu. Nimeelewa au nisaidie kuelewa. Kwa sababu kuwasiliana ni si kuhusu kusema mengi bali kuhusu kusikilizana. Kwa ufupi, mimi huwa sifikiri kuhusu kuwasiliana. Kama kutuma ujumbe bali kama kufungana mkono kwa moyo. Hata kama tuko mbali.

Wakati wa baridi kali, mimi huwa nafanya mambo mengi. Bali ninajitolea kwa vitendo vya ndani vina vyanipa mwili na moyo joto la pamoja. Kwanza, mimi huwa nifanye chai ya moto si kwa haraka bali kwa makini. Maji yanachemka, majani yanapoteza ladha yao na mfuke unapanda kama sauti ya kimya. Kisha nikiketi karibu na dirisha nikisikiliza upepo nje nikijua kuwa ndani yangu kuna amani. Pia ninavaa nguo ya ndani ya zenye nguvu. Zile zenye ladha ya usiku ulio pita zile ambazo zimepumzika kwa muda hakuna nguo mpya basi tu hizo zilizo jua moyo wangu. Mara nyingine pia mimi nisome kitabu cha karatasi chini ya blanketi au nikichora mstari fupi mwenye karatasi. Hata ikiwa ni mchoro usio na maana kwa sababu mikono yangu inahitaji kufanya kitu kidogo ili isikie hai. Lakini zaidi ya hayo ninajaribu kumsaidi mtu mwingine nimuulize jirani una chai au nikampe blanketi kidogo. Kwa sababu joto bora haipati haipiti kwa moto bali kwa upole wa kibinadamu. Kwa ufupi baridi kali haionekani tu kama tatizo bali kama nafasi ya kujifunza kuwa salama hata dunia ikiwa na baridi.

Sijafanya kitendo cha wema kubwa, lakini kuna siku moja niliyomuachia mtu mgeni nafasi ya kimya, na hayo ilikuwa kile ambacho aliitaji zaidi. Alipo kuja kwenye duka la chai asubuhi, alikuwa na macho ya mtu aliyepoteza kitu. Si pesa, wala si simu, bali amani. Alikaa pembeni, akisikiliza watu wengine wanavyozungumza, lakini hakusema neno. Hakuna mtu aliyemuuliza habari yako, nikaenda karibu naye, nikampa kijiko cha chai bila kumuuliza jina, bila kumuambia usiogope. Basi tu nikasema, chai hii ni moto kidogo, kisha nikakaa karibu bila kuzungumza. Baada ya dakika mbili, alinipiga tabasamu, sio kwa maneno, bali kwa macho yake. Kisha akaja kwenye meza yangu, tukazungumza kama marafiki wa kale. Siku hiyo, sikumtendea jambo kubwa, lakini nikampa nafasi ya kuwa dhaifu bila kujihisi peke yake. Kwa kweli, kitendo cha wema bora haipiti kwa sauti, bali kwa kimya kinachosema, niko hapa, uko salama. Kwa ufupi, mimi huwa sifikirii kuhusu wema kama utajiri wa kumsaidia mtu, bali kama ujumbe wa kimya unaotoka moyoni na kuingia moyoni bila kupita kwenye maneno.

Msimu wangu unaopenda zaidi ni mvua ya masika. Si kwa sababu ni baridi au maji mengi, bali kwa sababu inatupa nafasi ya kupumzika moyoni na kuishi kwa makini. Kila mara mvua inanyesha asubuhi, najisikia kuwa nimerudi utotoni. Watu hawana haraka kubwa, watoto wanacheza kwenye mto ulioja maji, na mama pia wanapika chakula cha moto kwa furaha. Dunia haipiti kama gari la haraka, bali kama mtu anaye tembea pole pole, akiwa na nafasi ya kumuona mwenziwe. Ninapenda sauti ya mvua inayo piga udongo, haijui kelele, haijui wasiwasi. Basi tu sauti ambayo inasema, pumzika, uko salama. Pia, msimu huu unanipa matunda ya asili, maembe, matango, na mapera. Yanayokuwa na ladha ya jua na mvua pamoja na usiku hewa inakua baridi kidogo inayofaa kwa blanketi na hadiza kale. Lakini zaidi ya hayo mvua ya masika inanifundisha subira. Kila kitu kinahitaji muda, shamba, moyo na matumaini. Kwa ufupi, mimi huwa sifikiri kuhusu msimu mzuri kwa sababu ya joto au baridi bali kwa sababu unanipa nafasi ya kuwa binadamu bila kujitahidi kuonekana.

Kazi ya ushirikiano haifanyi kwa maneno tu, bali kwa uaminifu, utulivu, na uwezo wakua sehemu ya jamii bila kujitokeza. Kwanza, mimi huwa sinaanza kwa kusema, mimi wala wewe, bali kwa kusema, sisi. Kwa sababu kazi nzuri haipiti kwa mtu mmoja, inatoka pale watu wawili wanapoamua kuwa imarapa moja, hata ikiwa wanafikiri tofauti. Pia, ninajitahidi kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Siku husu kumsikiliza ili kujibu, bali kumsikiliza ili kuelewa. Je, ananini anachosubiri kusema? Mara nyingine, kimia chake kinanipa jibu bora kuliko maneno yake. Ninampa kila mtu nafasi ya kufanya kazi yake kwa namna yake bila kumtaja. Hivyo ni sawa, kwa sababu kila mtu ananjia yake ya kufikia dhamani na mara nyingine, njia zake zinaweza kunipa nuru mpya. Lakini muhimu zaidi, ninaweka kanuni moja. Tusiseme uongo hata kwa ajili ya amani ya wakati. Kwa sababu ushirikiano bora haupiti kwa mapenzi, balikwau aminifu ambao unaweza kusonga moyo, lakini pia unaujenzi. Kwaufupi, mimi hua sifikiri kuhusu ushirikiano kama kazi, bali kama mazunguko wa watu wenye matumaini tofauti, wanaofanya kazi pamoja bila kujaribu kuwa sawa.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, lakini si kwa sababu nilitaka kuonekana mwenye upole wala kwa ajili ya picha. Ni kwa sababu niliona mtu anahitaji nafasi ya kuishi kwa amani na nilikuwa tayari kumpa hiyo. Nilifanya kazi katika shule ndogo ya mitaa. Siku moja kwa wiki, nikifundisha watoto wasio na rasilimali kusoma kwa sauti. Hakuna pesa, hakuna tuzo. Basi tu kamusi ya kale, vitabu vya karatasi, na tabasamu la watoto wanaopolewa sentensi moja. Pia, nilisaidia kujenga daraja ndogo katika mita na shule. Siku kwa nguvu zangu pekee, bali pamoja na wazee wa mita. Tulifanya kazi mapema asubuhi, bila kelele, bila haraka. Kila mtu walitoa kitu, moja alileta mbao, mwingine alipiga misumari na mwingine akaweka maji kwa wale wanaofanya kazi. Hakuna mkuu, basi tu watu wanaojitolea kwa jamii yao. Lakini zaidi ya hayo, kazi ya kujitolea ilinifundisha kitu muhimu. Si kuhusu kutoa, bali kuhusu kupokea nilipokea shukrani ya mama moja au na utabasamu la mtoto, nilijua kuwa nimepata zaidi kuliko nilichotoa. Kwa ufupi, huwa sifikiri kuhusu kujitolea kama kazi ya nje, bali kama nafasi ya kuwa sehemu ya ulimwengu bila kusema neno.

Ninapendelea vyatu vyakawaidi vya vyakutembea. Sivya bei, sivya mtindo. Bali vyakujua kwa mkua mgu yangu inaitajiraha. Sivumilivu. Vitu vyangu ni vyangozi za asili. Vina vyoweza kuvaa harufu ya barabara, mvua, najua bila kufunja. Hawana rangi za kufutia sana. Nia kahawia au nyeusi. Zinazofanya kazi bila kusema nazo. Nina vipenda kwa sababu havijarusu miguu yangu kuwa zana ya mitindo. Bali zinampa nafasi ya kutembea kwa amani. Kila hatua inajisikia lakini haijuimaumivu. Mara nyingine nikitembea masika. Vyatu viangu vinajaa matope. Lakini huwa siogopi. Kwa sababu hayo ni elama ya kwamba nimekua sehemu ya ulimwengu. Situ mtazamaji na usiku baada ya safari ndefu. Nina viacha nje. Sikuwa sababu ni machafu. Bali kwa sababu vinaitaji pumziko kama mimi. Kwa ufupi, mimi hua sifikiri kuhusu viatu bora kwa sababu ni jinsi ni vinavya onekana. Bali kwa sababu vinanipa uwezo wa kuenda mahali bila kujisikia vibaya kwa mwili wangu.

Mimi sinaenda mahali pa ibada kila siku, lakini ninapiga wakati wakimya kila asubui, ambapo nijisikie kuwa sehemu ya ulimwengu mkubwa zaidi. Kila mara ninapoketi chini ya mti au karibu na dirisha, nikifunga macho na kupumua kwa utulivu, hilo ni ibada yangu. Si kwa sababu sina imani, bali kwa sababu ninawamini kuwa mungu ananisikika zaidi katika kimya kuliko kelele. Mara nyingine ninapita kwenye kanisa au msikiti nasimama pembeni kwa dakika moja tu nikisikiliza sauti za maombi, tabasamu la watu, wanapopatana au kimya cha mtu anayetafakari. Hilo pia ni ibada kushiriki bila kusema neno. Lakini zaidi ya mahali ninajali wakati. Wakati wakuskuma moyo wangu nje na ya wasiwasi na kueka imani kwamba kuna kitu kikubwa kuliko mimi.

Mafunzo ningependa kupata kazini si ya teknolojia tuu au ujuzi wa haraka, bali ya kujifunza kuwasikiliza watu kwa moyo, si tu kwa masikio. Ningependa kujifunza jinsi ya kuelewa sauti za kimya, wakati rafiki yangu anasema niko sawa, lakini macho yake yanapiga kelele cha uchovu, au jinsi ya kusoma maandishi bila kuyachukua kama shambulio, bali kama mawazo ya mtu anayejaribu kuwa mwenyewe. Pia, ningependa mafunzo ya kuandika kwa utulivu, jinsi ya kuchagua maneno ambayo hayana nguvu ya kuvuruga bali ya kujenga maneno ambayo yanampa mwasiliani nafasi ya kufikiri, kuhisi na kujibu hata kimya. Na bila shaka, ningependa kujifunza kuwa dhaifu bila kujihisi vibaya. Kusema sijui, nimekosea, au nisaidie. Kwa sababu kazi bora haifanyiki kwa kujivunia. Bali kwa uaminifu wa pamoja. Lakini zaidi ya yote ningependa mafunzo ya kutumia kazi yangu kumsaidia mtu mwingine. Kujisikia hai. Hata kama ni kwa sentisi moja tu. Kwa ufupi, huwa sifikiri kuhusu mafunzo kama ujuzi wa kujitegemea. Bali kama njia ya kuwa sehemu ya jamii. Bila kujaribu kuonekana.

Kila asubuhi, ninaanza kwa kupumzika, hata kama ni dakika moja tu. Sijaruhusu saa yangu inipige kelele wakati simu yangu inipatie arifa. Basi tu nisimame karibu na dirisha, nikimuona jua likichomoza, nikisikiliza sauti za ndege, watoto wanakimbia shule, au mama anayetayarisha chai. Hilo linanipa nafasi ya kusema moyoni, leo ni siku mpya. Kisha, nifanye chai mwenyewe, polepole bila haraka. Nikiona wa mvuke unaopanda, najua kuwa maisha yanaweza kuwa rahisi, ikiwa nitawezesha. Baada ya hayo, nisome sentensi moja tu kutoka kitabu cha karatasi. Si kwa sababu ninaitaji kujifunza, bali kwa sababu maneno mazuri yanaweza kuwa nuru ya siku nzima. Na muhimu zaidi, huwa sifanyi chochote kwa simu kabla ya kufanya haya. Kwa sababu kama nianze siku yangu kwa kelele za nje basi, sita kuwa mwenyewe tena. Kwa ufupi, asubuhi yangu haipiti kwa orodha ya kazi, bali kwa nafasi ya kuwa tayari kuishi, hata kama ni siku ngumu.

Ninapendelea shati, si kwa sababu ni rahisi tu bali kwa sababu lina nuru ya maisha ya kila siku. Shati haipiti kwa sheria za ofisi wala kwa rangi za kuvutia. Inaweza kuwa na matovu kidogo, harufu ya chai ya jana, au alama ya mvua, na hayo yote ni sawa kwa sababu shati inanipa uhuru wa kuwa mwenyewe nikitembea sokoni, nikifanya kazi, au nikicheza na watoto. Haina tofauti. Tishati ni nzuri. Lakini inanikumbusha kuwa niko katika na jili. Inahitaji kuzingatia kila kitu je imevaa vizuri je inafaa mahali hapa je inavyoonekana. Lakini shati haini ulizi chochote. Basi tu inaniuliza je una hamu ya kuishi leo. Pia ya shati zangu zimepewa nafasi ya kupumzika. Zinaweza kusali chini ya mti. Kuchukua mvua au kushiriki katika hadithi za jirani bila wasiwasi. Kwa ufupi, mimi huwa sifikiri kuhusu nguo nzuri kwa sababu ya mitindo bali kwa sababu inanipa amani ya kuwa sehemu ya ulimwengu bila kujitahidi kuonekana.

Lengo langu la muda mrefu kazini si kuwa mkuu wala kupata cheo kubwa bali kuweza kufanya kazi ambayo ili inamfanya mtu mwingine kujisikia hai. Nataka kufanya kazi ambayo haipiti kwa idadi ya maneno au mradi bali kwa maana ya binadamu, kusoma, kuandika au kufundisha kwa njia ambayo inampa mtu nafasi ya kusema nimeelewa, nimesikia au ninahamu ya kujifunza zaidi. Pia, ningependa kuunda mahali ambapo watu wanaweza kufanya kazi bila wasiwasi wa kushindwa bali na imani kwamba kila kosa ini hatuwa ya kujifunza na kila sauti ni muhimu. Na binafsi, ningependa kuwa mtu ambaye hajui tu kufanya kazi bali anajua kumuona mtu mwingine kwa moyo hata kwa maneno machache kwa sababu, kazi nzuri haipiti kwa umaarufu bali kwa adhari ambayo haionekani. Lakini inajisikika kwa moyo, kwa ufupi, lengo langu si kufikia juu. Bali kuwa sehemu ya mzunguko ambapo kila mtu anaweza kuishi kwa uaminifu. Hata katika kazi yake.

Sijifanyi kuwa mwenye nguvu wa mazingira, lakini ninajitolea kwa vitendo vya kila siku vinavyonipa asili nafasi ya kupumzika. Kwanza, sifanyi kutumia vitu mara moja, kila kikombe cha plastiki, karatasi, ama chupa zinazotumia, nizitumie tena, hata ikiwa ni kwa njia ndogo. Kwa sababu kitu kilichotumiwa tena hakipiti kama taka, bali kama dhamana ya maisha mpya. Pia, mimi huwa ninakunywa maji. Si huwa sifanyi kutumia chupa yangu. Si kwa kujivunia bali kwa sababu ninaamini kuwa maji ni baraka. Si bidhaa. Mara nyingine pia ni safi mazingira ya mitaa. Sio kwa sababu nimeamriwa bali kwa sababu nikiona karatasi inayopita kwa upepo najisikia kuwa nimepoteza sehemu ya utulivu. Lakini zaidi ya hayo ninajaribu kusoma kwa kuna kusikiliza asili. Kwa kutembea polepole, kwa kuchagua chakula cha msimu, au kwa kushukuru mvua. Kwa sababu kulinda mazingira haipiti kwa makelele, bali kwa uwezo wa kumsikiliza ulimwengu bila kusema neno. Kwa ufupi, huwa sifikiri kuhusu kulinda kama kazi kubwa, bali kama mawazo ya kila siku. Je, nimepunguza mzigo wangu leo.

Sijatumia programu nyingi kila siku, lakini kuna tatu tu zinazonipa thamani bila kunipatia kelele. Kwanza ni programu ya sauti ya asubuhi. Haionyeshi habari za haraka wala arifa za wasiwasi. Inasikiliza tu muziki wa taarabu au nyimbo za kale. Zile zenye maneno ya mapenzi, subira na matumaini. Ni kama kuwa na rafiki anaekwenda nami kwenye siku yangu. Pili ni programu za kumbukumbu ya maandishi. Haina rangi za kuvutia wala kelele. Inaniwezesha kuandika sentensi moja tu kila siku. Hata ikiwa nimechoka au leo ni nimewahi. Kwa sababu maneno yangu yanapaswa kuishi mahali ambapo hayana wasiwasi wa kufanya vya kawaida. Na mwisho programu ya saa ya kimya. Inaniambia wakati wa kusimama, kusoma au kupumzika. Bila kuniuliza kujibu barua pepe. Ni kama sauti ya mtu mwenye amani anayenisemea uko sawa endelea pole pole. Lakini muhimu zaidi huwa sijafanya programu yeyote kuwa meneja wangu. Nikihitaji kimya. Zinazuia simu yote. Kwa sababu maisha yangu hayapatikani kwenye skrini bali nje. Kwa ufupi huwa sifikiri kuhusu programu nzuri. Kwa sababu inafanya mengi. Bali kwa sababu inanipa nafasi ya kuwa mwenyewe bila kujaribu kunipatia zaidi.

Sijaenda hospitalini mara nyingi. Kwa kweli, mara moja tu kwa mwaka kwa ajili ya ukuguzi wa kawida. Sijafanya hivyo kwa sababu ninajali mimi mwenyewe tu bali kwa sababu ninaamini kuwa afya si tu kutokuwa na ugonjwa bali kuwa na amani ya mwili na moyo. Kila mwaka nikikaa hospitalini kwa dakika chache tu, huwa sifikiri kuhusu je nina tatizo, bali je nimekuwa mwaminifu na mwili wangu. Kwa sababu mwili wangu hauoni maneno yangu bali vitendo vyangu kama vile kulala kwa wakati, kula chakula cha asili na kutoa nafasi ya kupumzika. Lakini zaidi ya hayo, ninajali hospitali hata kama ni mahali pa matumaini, si pa wasiwasi. Na kwa hiyo, hua siogopi kuenda, lakini pia hua sijafanya iwe sehemu ya maisha yangu kila siku. Mara nyingine, nikiona mtu anahitaji msaada nimsaidie kufika hospitalini hata kama ni kwa njia ndogo. Kwa sababu kuwa na afya ni kujitolea kwa wengine, hata kwa tabasamu moja. Kwa ufupi, hospitali haipiti kwa idadi ya mara nilizo tembea, bali kwa jinsi ninavyotumia siku zangu bila kujenga afya ya kudumu.

Sifa muhimu zaidi kwa kiongozi mzuri si nguvu wala kujua kila kitu, bali uwezo wa kusikiliza bila kujikinga. Kiongozi mzuri hajui tu kutekeleza, kuelekeza bali anajua kumsikiliza mtu ambaye anaogopa kuzungumza. Anajua kuwa kimya cha mmoja unaweza kuwa sauti ya wengi, na kwamba maamuzi bora yanatoka pale watu wanapojijulishana moyo, si maneno tu. Pia, kiongozi mzuri hana wasiwasi wa kuwa dhaifu, anasema sijui, nimekosea au nisaidie kuelewa. Kwa sababu amejua kuwa udhabiti wa kweli haupiti kwa kujivunia bali kwa kuwa mwenyewe. Na bila shaka, anasubira ya kutumaini. Anajua kuwa kila mtu ana wakati wake wa kukuza matunda na kwamba haraka isio na uzalendo ina vuruga zaidi kuliko ilivyonisaidia. Lakini zaidi ya yote, kiongozi mzuri haongozi kwa sababu anataka kuonekana, bali kwa sababu anataka wengine waweze kuona wao wenyewe. Kwa ufupi, kiongozi mzuri haipiti kwa sauti, bali kwa kimya kinachompa mwingine nafasi ya kusema, nina dhamani, nina sauti.

Ninakunywa chai, si kahawa. Si kwa sababu ninaogopa kahawa. Bali kwa sababu chai inanipa subira ya asubui. Kila siku, nikiamuka mapema. Kati ya satano na satano na nusu nianze kuanda chai mwenyewe huwasi sijajitumia mashine wala kikombe charaka. Basi tu sufuria chuma, maji safi na majani ya chai ya halisi. Nikichemsha nasimama karibu. Nikisikiliza sauti ya maji yanapo chemuka. Si kelele, bali kama pumzi ya kimya. Ninaongeza tini kidogo tu. Hakuna sukari. Nataka ladha ya chai iwe hai isiyo julikana na bidha za duka. Mara nyingine nikiongeza tangawizi kidogo kama zingiberi au mkorosho. Lakini hilo ni kwa raha siku kwa lazima. Ninayapenda kunywa chai yangu karibu na dirisha au chini ya mti. Mahali ambapo ninaweza kumuona jua likichomoza bila kilele. Hakuna simu, hakuna habari, basi tu mimi, kijiko changu, cha kale, na nuru ya asubui na ikiwa sikunywi chai yangu, najisikia kama nimepoteza mzunguko wa amani ambao unanipa nafasi ya kuanza siku bila wasiwasi. Si kwa sababu chai inanipa nguvu, bali kwa sababu inaniambia pole pole uko salama. Kwa ufupi, chai yangu haipiti kwa ladha bali kwa nafasi ambayo inanipa kila asubuhi ya kuwa tayari kuishi hata kama siku hiyo itakua ngumu.

Juisi yangu ya matunda ni ile ya maembe na nanasi. Si kwa sababu ni tamu zaidi bali kwa sababu lina ladha ya jua, mvua na baraka ya asili. Kila mara nina miminyo wa najisikia kuwa nimerudi utatoni. Wakati tulipokuwa juisi iliyo tengeneza nyumbani bila sukari nyingi wala rangi za viwandani. Basi tu ladha ya safi ya maembe mazuri. Ukali wa nanasi na maji ya asubuhi. Bado yamebaki ndani ya matunda. Ninaipenda kwa sababu haijui kelele za bidhaa. Hakuna zawadi ya ziada, hakuna tamu kubwa wala hakuna pata haraka. Inapita koo kama nuru ya asubuhi, inayompa mwili nguvu na moyo amani. Pia, ninapenda kuiandaa mwenyewe, kuchagua matunda mazuri, kuyachinja pole pole na kuyatia maji ya baridi kidogo tu. Kwa sababu juisi bora haipiti kwa rangi bali kwa uaminifu wa asili. Na ikiwa sikunywi, sijihisi kama nimemaliza kitu. Bali kama nimeacha sehemu ya utulivu ambayo inanipa nafasi ya kumwona ulimwengu kwa wazi. Kwa ufupi, juisi yangu haipiti kwa wa utamu bali kwa kunipa tabasamu la ndani kama nilivyopata utotoni.

Sijavaa saa, si kwa sababu sina haja ya muda, bali kwa sababu ninaamini kuwa maisha yangu hayana mzunguko, wa lazima, bali wapumzi. Kila siku, ninajisikia muda kwa njia nyingine, kwanza ni vile jua linipatie saa ya asubui, moyo wangu nipatie saa ya kupumzika, na kimya cha jirani kinipatie saa ya kumsalimia. Saa za mkononi zinaweza kutoka dakika lakini hazinipati nafasi ya kusema pole pole uko sawa. Mara nyingine nikiona mtu anavaa saa ya kale ile enye sauti ya tiktik pale pole. Ninajisikia kuwa nimepoteza kitu, subira ya kusubiri kitu kufanyikia na wakati wake. Lakini sijui kuhukumu kwa sababu kila mtu anamuda wake na mimi, ninaamini kuwa muda nzuri haupiti kwa idadi ya dakika, bali kwa uzito wa kila pumzi. Kwa ufupi, huwa sifikiri kuhusu muda kama kitu kinacho nikamata, bali kama upepo unaopita, unaoniambia, uko hapa, haijakuisha.

Kitu kinachonipa motisha kazini si kushindwa wala kufanya kosa, bali kuona kuwa kazi yangu imefanya mtu mwingine kujisikia dhaifu au kupoteza matumaini. Nimejifunza kuwa kazi nzuri haipiti kwa idadi ya maneno au mradi, bali kwa jinsi ilivyomwagilia nuru mtu mwingine. Kwa hiyo, nikiona kuwa maandishi yangu, maneno yangu, au vitendo vyangu vimefanya mtu kusema sijui tena, sina thamani, au nimeshindwa, basi ndipo ninahisi motisha zaidi. Lakini hilo halinifanyi kujikomesha, bali kunipa nafasi ya kusema, nisahau kumsikiliza. Kwa sababu kazi bora haifanyi kwa kujua, bali kwa kuwa tayari kujifunza upya kila siku. Pia, ninajali kimya cha mtu, wakati anasema niko sawa, lakini macho yake ya napiga kelele cha uchovu. Kwa sababu motisha yangu haipiti kwa sauti, bali kwa kimya ambacho sina uwezo wa kusikia. Kwa ufupi, huwa sifikirii kuhusu kufanya kazi kama kujitegemea, bali kama nafasi ya kuwa sehemu ya ulimwengu, bila kumpotosha mtu mwengine.

Wakati wajua kali, huwasifanyi mambo mengi. Bali ninajitolea kwa vitendo vya kimia vina vya nipa mwili na moyo raha ya kujifunza kuishi pole pole. Kwanza, ninatembea chini ya kivuli chamti. Sio kwa sababu ninamwogopa jua, bali kwa sababu kivuli kinanipa nafasi ya kuona dunia bila kuchoma. Nikimwonga majani ya nayo tetemeka au sikiliza sauti ya upepo unaopita na jisikia kuwa nimepumzika moyoni. Pia, ni kinywa maji baridi ya liyo chuzwa asubuhi, hayana sukari, hayana rangi, wasitu baridi na hasili, bila gugudulia inanipa hisia ya kuwa hai, bila kelele. Mara nyingine, ni some kitabu cha karatasi chini ya kivuli, hata kama ni sentensi moja tu, au ni kichora mstari mfupi kwenye karatasi, kama alama ya kuwa tayari kuishi tena baadaya joto. Lakini zaidi ya hayo ninafanya chochote cha haraka. Kwa sababu jua kali lina nifundisha. Hakuna lazima leo pumzika uko salama. Kwa ufupi, sifikiri kuhusu jua kali kama adui. Bali kama mwalimu wa kimia anaye nisema uweze kupumzika bila kujihisi vibaya.

Sijapiga picha mara nyingi. Bali nikipiga ni kwa sababu nimeona kitu kinachostahili kumbukumbu. Si kwa sababu ninataka kuonekana. Hakuna siku ya picha yangu. Lakini wakati najiskia moyo wangu unapiga kama kamera. Kama nikiona jua likichomoza juu ya majani au tabasamu la mtoto asubuhi. Basini nifanye hatua moja tu. Kupiga picha kwa simu bila kuzungumza bila kuchagua pose. Lakini zaidi ya hayo. Ninapenda kukumbuka kwa moyo si kwa skrini. Mara nyingine si nafanya picha. Ninabaki tu nikimuaga. Kwa sababu picha nzuri haipiti kwa teknolojia. Bali kwa jinsi inavyokupa moyo amani ya kusema. Uko hapa umeona. Pia nikipiga picha situmii kwa mara moja. Ninaibeba kwa muda nikiangalia tena baada ya wiki mwezi au hata miaka. Kwa sababu picha bora haijui wakati. Bali inangoja wakati wa kujitokeza. Kwa ufupi, huwa sifikiri kuhusu kupiga picha kama kazi. Bali kama sauti ya kimya inayosema. Hii ni maisha usipoteze.

Mwezi wangu ni ninaoupenda zaidi ni aprili, si kwa sababu ni mwisho wa masika au kuanzia majira ya baridi, bali kwa sababu ulimwengu unapumzika na maisha ya natoa nafasi ya kuishi pole pole. Kila. Aprili, mvuwa inapunguwa, juwa linakuja kwa subira, na dunia inajaa rangi ya kijani kisafi. Majani yana harufu ya uzima mpya, watoto wanacheza nje bila wasiwasi wa baridi, na mama wanapika chakula cha moto kwa furaha, sikwa lazima. Ninapenda sauti za asubuhi, ndege wanapimia mbawa, upepo unapita kati ya mti, na kimya cha mtu anayetembea pole pole. Hakuna haraka ya kazi kubwa, basi tu maisha ya nayotanda kwa utulivu. Pia, Aprili unanikumbusha kuwa hata baada ya giza la masika nuru inarudi, sikwa kelele, bali kwa amani ya kimya. Na usiku, mwezi unaangaza kama alama ya matumaini. Kama kiongozi wa kimya anayasema, uko salama, endelea. Kwaufupi, huwasifikirii kuhusu mwezi mzuri kwa sababu ya tarehe bali kwa sababu unanipa nafasi ya kuwa sehemu ya ulimwengu bila kujitahidi kuonekana.

Kumbukumbu yangu nzuri ya shule haipiti kwa alama zangu wala mashindano, bali kwa saa moja ya kimia ambayo nalijifunza kuwa saa wanamunyewe. Nilikuwa katika darasa la tano, nikicheza nje bada ya masomo. Mwalimu alinikuta nikimuangalia mawingu, hayana sababu, hayana lengo. Badala ya kunisemea rudi ndani kama nilivetarajia haka sema unayona nini. Nikamambia ninaona ulimuengu unayendelea hata bila mimi. Haka cheka pole haka sema ndiyo. Lakini bila wewe haungekuwa mzuri kama hivi. Siku hiyo nilijifunza kuwa maisha hayana tamani kwa sababu ya kufanya vitu kubwa bali kwa sababu ya kuwa tayari kuwa mwenyewe hata kwa kimia. Pia, ninakumbuka sauti ya rafiki zangu wanapokimbia kwa pamoja, kucheza bila wasiwasi, au kugombana kwa sababu ya kalamu iliopotea, na kusulisha kwa tabasamu, hakuna asimu, hakuna online, basi tu utoto unawosikika kwa moyo. Koufupi, kumbukumbu yangu ya shule siya kujifunza kusoma, bali ya kujifunza kuwa sehemu ya jamii bila kujaribu kwonekana.

Mimi huwa sisherekei mafanikio kwa kelele wala sherehe kubwa. Bali kwa kimya cha moyo unao sema umejitahidi na huko sawa. Mara nyingi, nikifanikiwa nisimame chini ya mti au karibu na dirisha. Nikamuone jua likichomoza, nikinywa chai ya moto bila maneno mengi. Hakuna picha, hakuna taarifa, basi tu ni mimi na kimya cha kujitambua. Pia, nina penda kumuita mtu moja mtu. Yule ambaye alinisaidia, akaniuliza au akawa tayari nilipo kuwa na wasiwasi Misi mhimu huyo haupaswi kwa mkubwa. Basi tu anayejua kuwa mafanikio hayanathamani ikiwa hayashirikiwi. Lakini zaidi ya hayo, ninajitolea kwa kufanya kitu kinachonipa amani. Kusoma hadithi fupi, kuchora mstari mfupi, au kutembea bila lengo. Kwa sababu mafanikio yangu hayanathamani kwa sababu ya matokeo. Bali kwa sababu ya njia niliopitia kwa uaminifu. Na bila shaka, ninashukuru kimiya. Sio kwa maneno, bali kwa moyo. Asante kwa nafasi ya kujaribu tena. Kwa ufupi, huwa sifikiri kuhusu sherehe kama kelele. Bali kama nafasi ya kujitambua, kushiriki na kuendelea pole pole.

Sifuati mfereji wo wote wa TV, si kwa sababu sinanjozi, bali kwa sababu sijapenda keleleza habari zinazo tokana na kujaza akili yangu kila siku. Mara nyingine ni kisikia sauti ya TV kutoka nyumbani kwangu au kwa jirani, na simama kimia kwa dakika moja tu kumsikiliza mtu anayasema kwa shauku, au hadithi ambayo inasimulia maisha ya watu wakawaida. Lakini sijaruhusu iwe sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa kweli, nimemjua moyo wangu. Anapo pata habari kila siku zavita, wasiwasi, ama pia uchovu. Akawa nanguvu kidogo. Kwa hiyo, ninafanya taarifa ziwe kama mvua. Ninasikiliza mara moja kwa wiki. Kisha nipumzike. Lakini hilo halimahanishi kuwa sina hamu ya kujifunza. Basi, ninasoma gazeti la karatasi au kusikiliza hadithi za watu wanao zungumza kwa maneno yao wenyewe. Haya ambayo hayana kelele ya kuvutia, bali maana ya kibinadamu. Kwaufupi, mimi hua sifikiri kusu mferaji kama mwongozi, bali kama sauti moja katiya nyingine. Na mimi, ninaamini kuwa moyo wangu ndiyo mfereji nzuri zaidi.

Kushirikiana na timu haifanywi kwa maneno mengi wala mapendekezo ya haraka, bali kwa kimya cha kufanya kazi pamoja bila kujaribu kuonekana. Kwanza, huwa mimi sijaanza kwa kusikiliza hata zaidi kuliko kuzungumza. Si kuhusu kumsikiliza ili kujibu, bali ili kuelewa. Je, ana nini anachohitaji hata kama hajasema? Mara nyingine, kimya chake kinanipa jibu bora kuliko maneno yake. Pia, ninaweka wazi matumaini yangu, nataka tu kufanya kazi nzuri, si kuonekana mwenye sababu, kwa hiyo, huwa siogopi kusema sijui, nimemkosea, au je, unaweza kunisaidia? Kwa sababu, timu nzuri haipiti kwa watu wenye jibu, bali kwa wale wanaojua kuuliza. Ninahitaji kufanya sehemu yangu kwa makini, hata ikiwa ni ndogo, kwa sababu kila kitu kidogo kinaweza kuwa msingi wa kazi kubwa. Lakini zaidi ya yote, ninajali uthabiti wa pamoja. Tunaamua pamoja, tunashindana pamoja, na tunapokea shukrani pamoja. Hakuna mimi katikati. Kwa ufupi, huwa sifikirii kuhusu timu kama kikosi cha watu bali kama mzunguko wa moyo mmoja unaofanya kazi kwa vitendo tofauti. Lakini na lengo moja.

Mimi sijavaa miwani, si kwa sababu macho yangu ni bora, bali kwa sababu ninaamini kuwa maisha yanapaswa kuonekana kwa urahisi, siyo kwa kioo cha nje. Mara nyingine, nikiona mtu anavaa miwani ya kale, ile yenye alama ya muda, na harufu ya kusoma usiku, ninajiskia kuwa nimepoteza kitu, subira ya kuangalia ulimwengu kwa makini, bila kuchukua picha. Lakini hilo haliinami ini kwa kuwa sina hamu ya kuona. Basi ninajitolea kuwa vitendo vya kimya. Kwanza ninapata nikimwaga majani yanayotetemeka. Nikiona tabasamu la mtu bila kusema neno. Au nikisikiliza sauti ya asubuhi kama inavyopita kwa macho yangu. Kwa kweli, nimemjua macho yangu hayana haja ya kioo bali ya moyo unaoweza kuelewa zaidi kuliko kila picha. Na ikiwa sikuweza kuona vizuri, nisingekata tamaa, basi nitamsikiliza ulimwengu kwa masikio, kwa mikono, au kwa pumzi. Kwa sababu kuoana haupiti kwa macho tu, bali kwa uwezo wa kujisikia sehemu ya ulimwengu. Kwa ufupi, huwa sifikiri kuhusu miwani kama zana ya kuoana, bali kama kumbukumbu kwamba mara nyingi, maisha yanahitaji tu kuangalia polepole, hata bila kioo.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti, si kwa sababu ni rahisi au inanisaidia kufanya kazi haraka, ni kwa sababu inanipa nafasi ya kuwasiliana na kwa namna ambayo inajikita moyoni si tu kwenye maneno. Kila siku, ninatumia programu ya kusikiliza sauti ya watu wanao soma hadithi, maandishi au mashairi. Haya ambayo hayana kelele za skrini bali yanayotokana na kwa pumzi. Pia, ninaweza kusikiliza sauti ya mtu anayesema kwa lugha yake kalisi bila kuharibiwa na matini ya kompyuta. Lakini zaidi ya hayo, ninatumia teknolojia kwa sauti kama daraja kati ya kimya na ulimwengu nikisikiliza sauti ya mvua, upepo, au tabasamu la mtoto kupitia rekodi najisikia kuwa nimepumzika. Hata kama niko katika gari la haraka. Hata hivyo, huwa sifanyi teknolojia kuwa meneja wangu. Kama sauti inaonekana kama inapotosha au kinanipatia wasiwasi, ninazuia. Kwa sababu sauti nzuri haipiti kwa teknolojia bali kwa amani ambayo inatoka moyoni. Kwa ufupi, teknolojia ya sauti haipiti kwa kuvutia masikio bali kwa kunipa nafasi ya kusikiliza ulimwengu hata nikishindwa kumuona.

Nikifanya kosa kazini, huwa sianzi kwa kujikososha wala kujikinga. Bali kwa kuweka kwa moyo wangu kimya kwa pumzi moja, kisha kusema nimekosea. Kwa sababu nimemjua kosa si mwisho, bali ni nafasi ya kujifunza tena. Kwa hiyo, huwa ninajadili vitu vitatu. Kwanza ni, je, nimeudhinisha mtu? Kama ndiyo, ninamuendea moja kwa moja. Sio kwa barua pepe, bali uso kwa uso, nikamuambie nisamehe, nitajifunza. Je, ya pili ni je, nimepoteza muda? Kama ndio, huwa siogopi kusema. Nitajaribu tena polepole, lakini kwa makini. Ya tatu ni je, nimejificha ukweli? Kama ni ndio, hilo ndilo kosa kubwa, kwa sababu kazi nzuri haipiti bila uaminifu. Lakini zaidi ya hatua, ninajitahidi kusikiliza kimya cha moyo wangu. Je, ninaogopa kushindwa au nina hamu ya kufanya vizuri? Kwa sababu kosa halionekani kama shida ikiwa moyo wangu uko tayari kwa kuwa dhaifu. Na bila shaka, huwa sifanyi kosa kuwa siri. Nikimwambia rafiki yangu, mara nyingi ananipa nuru ambayo sina. Kwa ufupi, huwa sifikiri kuhusu kosa kama kishindo bali kama hatua ya kujua kwamba bado nina nafasi ya kuwa bora zaidi.

Ninge jifunza sanaa ya kusikiliza bila kufikiri jibu. Si kwa sababu sina ujuzi wa kuzungumza bali kwa sababu ninaamini kuwa kimya cha mtu mwingine kinaweza kuwa nuru ya maisha yangu. Ningependa kujifunza kusikiliza sauti ya watu wanaosema kwa maneno machache. Kama mama anayetayarisha chakula mzee anayeketi pembeni au mtoto anaye cheka bila sababu kwa sababu maneno haya ya dhamani ikiwa haijasikilizwa kwa moyo. Pia, nigejifunza kuandika kwa mikono tena. Kwa kalamu na karatasi bila kubonyeza kitufe nataka kujua jinsi mkono wangu unavyotabasamu au kulia kwa njia ya mistari tu. Na bila shaka, nigejifunza kupanda mimea. Hayo ambayo hawajui haraka wala hawajui tuzo. Hayo ambayo wanapata nuru, mvua na subira. Na bado wanatoa matunda kwa wote. Hata kwa yule anaasi wajua jina. Lakini zaidi yayote nengejifunza kuwa tayari kujifunza kila siku. Hata kwa sentensi moja tu kwa ufupi huwasifikiri kusu kujifunza kama kujaza akili. Bali kama kufungua mlango wa moyo ili nuru ya mtu mwingine ieze kuingia.

Sijahimiza ushirikiana kwa maneno ya kuvutia wala kwa mikutano mingi. Bali kwa vitendo vya kimia vinavyompa kila mtu nafasi ya kuwa sehemu ya jamii bila kujaribu kuonekana. Kwanza huwa sianzi kwa kusema hakuna jibu la mimi basi tuu jibu la sisi. Kwa hiyo kila mawazo yanayo shirikiwa kwa huruma hata ikiwa ni tofauti. Kwa sababu timu nzuri haipiti kwa watu wenye wazo moja bali kwa wale wanaojali wazo la kila moja. Pia, ninajitolea kwa kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Hasaa kwa wale ambayo ujisikia sauti yake. Mara nyingine, kimya chake kinanipa nuru ambayo hakuna mwingine angeiona. Na muhimu zaidi, huwa sifanyi kazi yote kuwa ya mimi. Nikimaliza kazi, nina iacha kwa wote, waweze kuiangalia, kuiarihi au kusema, jee, inaweza kuwa bora zaidi kwa sababu kazi nzuri haipiti kwa ukamilifu, bali kwa uwezo wa kubadilika pamoja. Lakini zaidi ya hayo, ninaweka wazi, tunaweza kushindwa, lakini tusishindane, kwa sababu ushirikiano bora haupiti kwa mafanikio tu, bali kwa uweza wa kushirikiana hata wakati mambo yanaenda vibaya. Kwa ufupi, huwa sifikirii kuhusu ushirikiano kama lengo, bali kama mazingira ambapo kila mtu anaweza kusema, niko hapa na nina tamani.

Ninakumbuka mwalimu aliitwa mama Amina. Si kwa sababu alinifundisha vitabu vingi. Bali kwa sababu alinipa nafasi ya kuwa dhaifu bila kujihisi vibaya. Alipokuja darasani. Hakuna saa yake iliyopiga kelele. Alisema tunaweza kuanza wakati mtu yeyote atakapokuwa tayari. Na kwa kweli, alikaa kimya kwa dakika tano mara moja tu ili mtu aweze kufika baada ya kusaidia mama yake nyumbani. Alitumia kalamu ya kawaida, karatasi za kale na sauti yake. Hakuna skrini, hakuna kelele. Lakini kila maneno yake alikuwa kama mbegu. Sijui alisema mara moja. Lakini pamoja tunaweza kujifunza. Nilimwona akimsaidia mtoto mwenye wasiwasi kusoma. Hakumpongeza kwa sauti. Bali akampa nafasi ya kujaribu tena na tena. Mpaka alipofanikiwa. Siku hiyo, nilijua kuwa elimu haipiti kwa alama bali kwa amani ya kujaribu. Na leo, nikifanya kazi, ninasikiliza sauti yake ikinisamehea uwe mwangaza hata kama ni nuru ndogo tu. Kwa ufupi, mama amina hakunitengenezea mwanafunzi, bali alinipa nafasi ya kuwa binadamu kwa uaminifu wa kila siku.

Sijapenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu ni mengi, bali kwa sababu mara nyingi yanajaza akili yangu bila kunipea nuru. Mara nyingine nikisoma maoni na jisikia kuwa nimefungwa katika kelele za watu wanao sema mambo ya haraka bila kujuwa kama maneno yao ya namuudhi mtu. Hakuna muda wa kufikiri, hakuna nafasi ya kimya, basi tu sauti zinazotaka kuvunja moyo ili kupata likes. Lakini hilo hali ni imani kuwa siku ya hamu kusikiliza. Basi, nikisoma maoni, ninachagua tu yale ambayo yanatoka kwa uwangalifu. Si kwa hasira, kama mmoja anasema, sijaelewa lakini ninajaribu, hiyo ndiyo sauti ninayo sikiliza. Pia, huwa sifanyi kusoma maoni kuwa sehemu ya kila siku. Nikisoma, ninaweka swali, je, hii inanipa amani au wasiwasi. Kama ni wasiwasi, ninarudi nyuma hata ikiwa inaonekana kubwa. Kwa ufupi, huwa sifikirii kuhusu maoni kama ukweli. Bali kama sauti moja katika, kati ya maelfu. Naamini, ninaamini kuwa moyo wangu ndiyo anaye jua sauti gani inastahili kusikilizwa.

Mimi sijapenda kujifunza historia kwa sababu ni orotha ya tarehe au majina, bali kwa sababu ni hadithi za watu wanao jitahidi kuwa wenyewe, hata katika mazingira magumu. Kila mara ninasoma historia, huwa ninafikiri, je, hii ilifanyika lini, bali, je, hii inalipa nuru gani leo. Kwa mfano, nikisoma juhudi za wanasayansi wakale, wasichana wa shule za kwanza, au wafanyikazi wa shambani najisikia kuwa niko sehemu ya mzunguko mkubwa zaidi, na kwamba maisha yangu pia yanaweza kuwa hadithi ya matumaini. Pia, ninapenda kusikidiza historia kutoka kwa wazee kwa maneno yao, kwa tabasamu lao, au kimya chao cha kumbukumbu. Hayo hayapatikani kwenye vitabu, bali yanatoka kwa moyo unaotaka kushiriki, si kwa akili tu. Lakini zaidi ya hayo, historia inanifundisha kuwa na subira. Kila kitu kizuri kilicho kuwepo leo, uhuru, elimu, amani kilipita kwa watu wengi walioweka imani bila kufanikiwa wenyewe. Kwa ufupi, huwa sifikiri kuhusu historia kama kipindi kilicho pita, bali kama mwanga unaotoka nyuma ili kuniongoza mbele.

Ningeona maendeleo ambayo hanipei hainipiti mtu mwingine bali anampa nafasi ya kuishi kwa uaminifu. Nataka jamii ambapo mtoto asipoteze utoto wake kwa sababu ya shida za kifedha ambapo mzee hawezi kusema sijui kula kwa sababu amesahau ambapo mama anaweza kufanya kazi bila wasiwasi kumwacha mtoto wake. Pia nataka maendeleo ya udhabiti wa pamoja. Watu wanaamua pamoja, wanashirikiana bila kujaribu kuonekana na wanajali kimya cha yule ambaye hajui kuzungumza. Na bila shaka, nataka maendeleo ya utulivu mahali ambapo hakuna sauti ya kuvuruga wala haraka isio na maana. Basi tu watu wanaofanya kazi kwa subira, kwa huruma na kwa imani kwamba kila mtu ana dhamani hata bila kusema neno. Lakini zaidi ya hayo nataka maendeleo ambayo hayajali tu jua au umeme bali pia moyo wa binadamu. Kwa ufupi, huwa sifikiri kuhusu maendeleo kama majengo mapya bali kama nafasi ambazo zinaweka watu wote sawa hata kwa kimya.